Je, ni timu gani ya michezo unayoifuata sana? Kwa kawaida, mimi nafuata sana timu ya Manchester City naipenda kwa sababu wanacheza mpira kwa kupendeza sana. Wa pasi nyingi na kasi yao, pia mimi naipenda. Kushirikia kwao, wanashirikiana vizuri kama timu, wananidhamu kubwa uwanjani, kila nikitazama mechi zao nahisi furaha, na msisimuko hasa wanapofunga magoli kwa njia nzuri, na kufwatilia timu hii imenifanya nipende zaidi michezo na imenipa burudani nzuri wakati wa mapumziko.

Je, unapenda kwa muka najua au kulala mapema. Mimi hapa unapenda kulala mapema na kwa muka najua. Kulala mapema kumenisaidia sana kupata usingivi mzuri na kwa muka najua unifanya nijisikia mimi ni mwenye nguvu na tayari kuanza siku yangu. Asubuhi huwa tulivu sana, hewa ni safi na akili kwa wazi. Nikianza siku mapema na hisi napanga mambo yangu vizuri na kufanya kazi kwa utulivu bila haraka. Kwa hivyo, kwa muka najua na kulala mapema, kuna nifamimi sana kwa afia na utaratibu wa maisha.

Jee, unaweza kutuambia nini kuhusu majira yako unayoyapenda? Ndio, ninapenda sana majira ya masika, napenda masika kwa sababu mazingira yanakuwa na kijani safi. Mvuwa ikinyesha, hewa inatulia na vumbi linaondoka, kitu kilichonifanya, nipende majira haya, ni kuona mimea ikichipua upya na mashamba yakianza kutuoa mazao, inanipa matumaini na furaha. Katika majra ya masika napenda kutembea kidogo nje baada ya mvua kusikiliza sauti ya matone ya mvua na wakati mwingine kunywa chai moto nikiwa ndani ya nyumba. Pia wakati mzuri huu mimi hutumia kupumzika na kufikiria mipango mipya na hisi utulivu baraka na furaha wakati wa masika kwa sababu hali ya hewa hua laini na yenye uzima.

Je, unapenda kucheza na watoto,? Ndio, napenda sana kucheza na watoto, watoto wana roho safi sana, na wenye furaha tele na unapocheza na wao wanakufanya usahau stress kidogo, napenda kucheza nao kwa sababu wana cheka sana, na pia wana maswali mingi ya kuvutia wanakufundisha uwe na subira, na kuwa na watoto hunipa furaha sana, hunifaya nijisikie mchanga moyoni, na hukunikumbusha muhimu wa upendo, na kucheza katika maisha.

Jee, ungependelea kuona maendeleo yapi katika jamii yako. Mimi haswa ningependa kuona maendeleo ya elimu, ajira na afya bora katika jamii. Kwanza ningependa kuona watoto na vijana wote wanapata elimu bora bila vikwazo kwa sababu elimu hubadilisha maisha na kufungua fulsa. Lapili, ningependa sana kuona ajira zaidi na fulsa za biashara kwa vijana ili waweze kujitegemea na kupunguza umaskini. La tatu, huduma za afya ziwe karibu na watu, ziwe nafuu na ziwe na vifaa vya kutosha. Ninge furahi sana kuona jamii yenye watu wanaoishi kwa amani, wanasaidiana na wawe na matumaini ya maisha bora.